Katika utaratibu wangu wa jioni, ninaanza kwanza kuenda kufanya mazoezi kiasi kwenye jimu. Kisha, naenda nyumbani na kuwaza na kupanga mambo ya kufanya kesho na pia kuangalia mambo ambayo nimefanya leo. Sanasana sifanyi sherehe kila siku.